Mchezaji gani wa mchezo unapenda? Ninampenda Christian Ronaldo, mchezaji wa mpira wa miguu. Ni mchezaji ambaye ananifundisha na kunihamasisha katika majukumu ya kila siku kwa sababu anaonesha kwamba ili uweze kufanikiwa lazima ufanye mazoezi mara nyingi anazaidi ya ilivyotegemewa. Na hivyo itakufanya uweze kukaa katika ubora wa hali ya juu, na ubora kwa muda mrefu zaidi. Hivyo hunifanya niweze kumfuatilia sana Cristiano Ronaldo kwa ajiri ya kujua namna gani ambavyo maandalizi bora yanatufanya tuwe bora zaidi na kwa mda mrefu. Na pia huweza kufanya niweze kuona juhudi katika kazi na bidii za hali ya juu, hunifanya niweze kufanikiwa kwa kile ninachokifanya.